Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwaambia wale wa ambao wako kwa hiyo timu kuwa hakuna mtu kiumbe. Timu yafaa kukua kitu kimoja ambacho kinasonga mbele kwa pamoja. Kila mtu kwenye hiyo timu anafaa kuwa na kusudi la kuwa mtu anayechangia hiyo timu isonge mbele.